Ningependa kujaribu mchezo wa kupanda miamba kwa sababu na changamoto na unahitaji umakini pamoja na nguvu za mwili. Mchezo huu hunivutia kwa kuwa hunipa nafasi ya kujipima uwezo wangu, kushinda hofu na kujifunza jinsi ya kujiamini zaidi hatua kwa hatua. Pia napenda wazo la kuwa karibu na mazingira ya asili wakati wa kufanya mchezo huo. Pia ningependa kujaribu mchezo wa pigambizi majini hasa kwenye bahari au ziwa lenye maji safi. Kuona viumbe wa maji wa ulimwengu, ulio chini ya maji na jambo la, kusisimua sana kwangu. Nafikiri mchezo huu ungekuwa njia nzuri ya kujifunza jambojipya, kufurahia uzuri wa asili na kupata uzoefu wa kipekee.

Napendelea mazingira ya kazi yenye utulivu heshima na ushurikiano nzuri kati ya wafanyikazi. Ni muhimu kwangu kufanya kazi mahali ambapo kila mtu anaheshimiana. Mawazo yao yana dhaminiwa na kuna mawasiliano ya wazi. Mazingira kama hayo hunifanya nijisikie salama na mwenye motisha kwa kutoa uwezo wangu wote kazini. Pia napenda mazingira ya kazi ya nayo changanya nidhamu na uhuru fulani wakubunu, waubunifu. Napenda pale ninapopewa nafasi ya kujipangia kazi yangu, kujifunza mambo mapya na kuboresha ujuzi wangu. Mazingira ya nayo unga mkono ukuwaji wa mtu binafsi na wapamoja hunifanya nifurahie kazi na kuongeza tija.

Ningependa kutembelea mji wa Paris kwa sababu ya historia yake sanaa na utamaduni wake wa kipekee inanivutia kuona majengo ya kale, makumbusho, marufu na mitaa yenye mandhari mzuri. Pia ningependa kuonja vyakula vyao na kuona maisha ya kila siku ya watu wa huko kwani naamini kuna mengi ya kujifunza kupitia safari kama hiyo. Pia ningependa kutembelea mji wa Tokyo kwa sababu ya mchanganiko wa teknolojia ya kisasa na tamaduni za jadi. Napenda kuona jinsi wanavyoheshimu mila zao huku wakiongoza duniani kwa ubunifu na maendeleo. Tembelea mji huo kungekuwa uzoefu wa kipekee, unachanganya elimu, burudani na mtazamo mpya wa maisha.

Ndio, napenda kucheza michezo kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye afya nzuri. Michezo hunipa nafasi ya kujifurahisha, kushirikiana na wengine na kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Pia napenda michezo kwa kuwa hunifundisha nidhamu, subira na umuhimu wa kufanya kazi kama timu. Pia napenda kutazama michezo, hasaa mechi kubwa, zinazokuwa na ushindani wa kuvutia. Kutazama michezo, hunipa burudani na hunifanya nijisikie nikiwa sehemu ya jamii pana inayoshangilia pamoja. Furaha ya kushinda au kujifunza kutokana na kushindwa huongeza ladha na hunifanya kuipenda michezo.

Nina jilinda thidi ya vitisho vya mtandao kwa kuwa makini na taarifa ni nazo shiriki na kutumia viwala imara zinazo changanya herufi, namba na alama. Pia nahakikisha sibonyeji viungo visijo julikana wala kufungua barua pepe za kutiliwa shaka. Kila mara napenda kuthibitisha chanzo cha ujumbe kabla ya kuchukua hatua yoyote mtandaoni. Vile vile na hakikisha vile vifaa vyangu vina msasisho ya usalama na ninatumia programu zaulizi kama kinga virusi. Nikiwa mtandaoni na jie pusha kutumia mitandao ya uma bila taathari na napenda kueka mipangilio ya faraga kwenye akounti yangu. Njia hizi hunisaidia kupunguza hatari na kutumia mitandao kwa usalama zaidi.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na kujiamini. Blue hunikumbusha anga na bahari vitu vinavyonifanya nijisikie huru na mwenye amani. Pia ni rangi inayoweza kutumika katika mazingira mengi bila kuchosha macho. Hata hivyo napenda pia rangi ya kijani kwa kuwa inaashiria. Uhai na asili. Kijani hunifanya nijisikie karibu na mazingira na hunipa nguvu ya kuendelea mbele. Kwa ujumla blue ni rangi ya kwanza lakini kijani huwa na nafasi ya kipekee moyoni mwangu.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni imani. Kwa sababu hunipa mwelekeo wa maisha na kunisaidia kujua mema na mabaya. Imani hunifanya niwe na matumaini hata katika nyakati ngumu. Na hunipa nguvu ya kuendelea mbele bila kukata tamaa. Kupitia imani najifunza kumtegemea mungu na kuwa na moyo wa subira. Pia maadili ya dini ni muhimu sana kwangu. Hasa yale yanayohusu upendo uaminifu na kuheshimu wengine. Dini hunifundisha uishi kwa amani na watu, husaidia wanaohitaji na kuwa na moyo wa kusamehe. Maadili haya hunisaidia kwa kuwa mtu bora katika jamii na katika mahusiano yangu ya kila siku. Zaidi ya hayo ibada ni jambo la maana kwangu kwa sababu hunipa muda wa kutafakari na kujirekebisha zaidi na mungu. Kupitia sala au ibada napata utulivu kwa ndani na nafasi ya kujitathmini. Hii hunisaidia kupanga maisha yangu vizuri na kuishi kwa nidhamu na shukrani.

Ninaweka neno siri langu. Salama kwa kuchunga neno lililoimara lenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo namba na alama maalum. Huepuka kutumia taarifa za wazi kama jina langu au tareheya kuzaliwa kwa sababu ni rahisi kukisiwa. Pia nahakikisha kila akaunti ina neno siri lake. Tofauti ili kupunguza hatari endapo moja itavunjishwa. Pia siandiki neno siri langu mahali pa wazi wala kulishiriki na mtu mwingine bila sababu ya msingi. Nikihitaji kulikumbuka napendelea kutumia njia salama kama msimamizi, wa neno siri au kumbukumbu ya akili ili mantiki binafsi. Hi hunisaidia kulinda taarifa zangu binafsi, dhidi ya watu wasiohusika.

Ndiyo napenda kuvaa saa kwa sababu unisaidia kuzingatia muda na kupanga shuguli zangu vizuri. Kuvaa saa unifanya nikisikie nimejipanga na mwenye nidhamu. Asa ni napokua na ratba yenye shugli nyingi. Pia ni raisi kuangalia mda haraka bila kutoa simu kila wakati. Mbali na kuonyesha mda. Saa hunipa pia mvuto wa ziada katika mwonekano wangu napendelea sa ilio rahisi na yenye mwonekano wa kawaida unaoweza kuendana na mabazi mbali mbali. Hii unifanya njisikie nipo sawa iwe kazini au katika matembezi ya kawaida. Pia kuna wakati saa unikumbusha umuhimu wa kuheshimu mda wa watu wengine, ina nisaidia kufika mapema kwenye mianda na kutimiza majukumu ya wakati. Kwa namna hiyo, saa imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo na penda mvua hasa inaponyesha kwa utulivu bila upepo mkali. Mvua huniletea hali ya amani na hunifanya nijisikie nimepumzika kiakili. Sauti ya matone ya mvua hunisaidia kutuliza mawazo na hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili. Wakati wa mvua napenda kukaa ndani nikiwa nimejisitiri vizuri, nikisoma kitabu na au nikinywa, kinywaji cha moto. Huwa ni muda mzuri wa kujitafakari na kupunguza msongo wa mawazo ulio kusanyika. Mvua pia hunifanya nijisikie nina muda wa pole pole bila haraka ya kila siku. Pia napenda mvua kwa sababu huleta uhai na baraka kwa mazingira, huifanya ardhi, iwe na rutuba, mimea vikue vizuri, na hewa iwe safi. Kwa hiyo licha ya changamoto zake chache, mvua ni hali ya hewa, ninayofurahia na kuhithamini.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ile yenye hadithi ya kugusa moyo na ujumbe wa maana kuhusu maisha. Napenda filamu zinazo changanya hisia, mafundisho na uhalisia wa maisha ya binadamu. Filamu ya aina hii hunifanya nifikirie kwa kina na kujiona ndani ya simulizi inalo onyesha. Kinachovutia zaidi kwenye filamu, ninayoipenda ni wahusika, waliobuniwa vizuri na maendeleo ya hadithi yake. Napenda kuona mhusika, akipitia changamoto, akijifunza na hatimae kukua kimaisha. Muziki wa filamu na maandhari yake pia huchangia sana kufanya nifurahie na kuikumbuka kwa muda mrefu. Zaidi ya burudani filamu ninayoipenda huniacha na somo muhimu au mtazamo mpya wa maisha. Baada ya kuitazama, mara nyingi hujikuta nikitafakari juu ya maamuzi, mahusiano na malengo yangu. Hiyo ndiyo sababu filamu ya aina hiyo hunibaki moyoni na kuwa ya kipekee kwa angu.

Ndiyo ni mewai kuona bahari na ilikuwa uzoefu wa kufutia sana kwangu. Mara ya kwanza kuiona nilishangazwa na ukubwa wake na mwonekano wake usio na mwisho. Mawimbi ya na vyokuja na kuondoka unipaisia ya utulivu na nguvu ya ajabu kwa wakati mmoja. Nikiwa ufukweni, napenda kusimama kimya, nikitazama maji ya kusikiliza sauti ya mawimbi, upepo mwanana wabahari, pia unifanya nijisikie huru na kuondoa mawazo mazito ya kila siku. Ni mahali a mbapo mtu anaweza kutafakari maisha ya kujiona, mdogo mbele au uumbaji wa mungu. Mbari pia unikumbusha umuhimu wa asili na jinsi ilivyo na uzuri wa kipekee. Kuona watu wa kifuraia, samaki na shuguli mbalimbali za baharini. Unifanya nidhamini zaidi ya mazingira. Kwa ujumla bahari ni mahali ninapopenda na ningependa kurudi tena mara kwa mara.

Wakati wa likizo, napenda kujistawisha kwa kupanga latiba ndogo ya kupumzika na burudani. Kwaza uwanza kwa kuondoa mzigo wa kazi, masomo kwa muda na kuzingatia mambo yanayo nipeleka patia raha. Kama kusoma kitabu, kutazama filamu au kufanya matembezi ya asili hi huni saidia kuanza likizo kwa utulivu na hisia ya uhuru. Pia napenda kutumia mda wa likizo kushirikiana na familia au marafiki. Napenda kuenda kwenye sehemu za burudani, bunga, au hata matembezi nyumbani kwa rafiki. Shuguli hizi hunisaidia kufurahia mda na kuunda kumbukumbu nzuri zinazobaki moyoni mwangu. Zaidi ya burudani napenda pia kutumia mda wa likizo kwa shuguliza kujitafakari na kupanga maisha yangu. Hii inaweza kuwa kuandika mawazo, kupanga malengo mapya au hata kufikiria jinsi ya kuboresha ratiba ya kila siku baada ya likizo kwa hio, likizo ni muda wa kupumzika kufurahia na kujitafakaria.

Ndiyo napedna kufuata matukio ya kimataifa ili kuwa na ufahamu wa kile kinachoendelea duniani. Hii ni muhimu kwangu kwa sababu hunipatia mtazamo pana juu ya siasa, uchumi na maswala ya kijamii yanayohusiana na mataifa mbalimbali. Kufuatilia matukio haya kunanisaidia kuelewa athari zake na maisha kila siku ya kufanya maamuzi sahihi, binafsi au kazini. Mara nyingi napendelea kutumia habari mtandaoni, televisheni na pia zile podcast ili kupata taarifa za hivi punde. Hii hnipa fursa ya kupata maoni mbalimbali na kuelewa muktatha wa matukio hayo. Baada ya kupata habari chache tu kupitia vianzo mbalimbali na weza kupata picha kamili na sahihi zaidi ya kile kinachoendelea kimataifa. Zaidi ya taarifa napenda pia kushiriki mawazo na marafiki au wenzangu kuhusu matukio ya kitaifa. Hii hunisaidia kubadilisha mtazamo kujifunza mambo mapya na kuelewa tufauti za tamaduni na sera za inchi nyingine. Kwa hivyo kufuata matukio ya kimataifa ni sehemu muhimu ya kuwa na ufahamu elimu na mtazamo pana wa dunia.

Kwa pande mmoja, ningependa kurudi ujana kwa sababu ulikuwa kipindi chenye nguvu, ndoto nyingi na uhuru wa kujaribu jambo mapya bila hofu kubwa. Ujana ulikuwa na furaha ya kujifunza kufanya makosa na kugundua uwezo wangu hatua kwa hatua. Ulikuwa na shauku kubwa ya maisha na matumaini mengi kuhusu siku za usoni. Hata hivo, si kwamba ningependa kuwacha nilipo sasa kwa sababu umri wa sasa umeleta hekima na kuelewa makubwa ya maisha. Kupitia changamoto na uzoefu, nimejifunza kufanya maamuzi bora na kujitambua zaidi. Maana nilipoyapitia yamenifanya niwe mtu niliye leo mwenye mtazamo mpana na subra zaidi. Kwa hiyo, kama ningepata nafasi ya kurudi ujana, ningependa kurudi, nikiwa na maarifa nilio sasa. Ningefurahia nguvu za ujana, huku nikitumia hekima ya kisasa kufanya maamuzi bora. Lakini kwa hali ya halisi, nadhamini kila hatua ya maisha na naamini kila kipindi kina uzuri wake wa kipekee.

Ndiyo, mara nyingi ninanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na haraka. Kupitia simu ninaweza kufikia maduka mbalimbali, mtandaoni, kulinganisha bei na kufanya malipo bila kutoka kwa nyumba. Hii ni rahisi kwa sababu hasa kwa bidhaa ndogo ndogo kama vinywaji, chakula au vifaa vya nyumbani. Pili kutumia simu kuna nisaidia kufuatilia order yangu na kupata udhibitisho wa malipo kwa mara moja. Kua kutumia programu za malipo au benki mtandaoni nina uhakika kuwa shughuli zangu ni salama na ziko katika rekodi yangu. Hii hunifanya niwe na amani ya moyo na usalama wa kifedha. Zaidi ya urahisi, kununua kupitia simu kunanisaidia kuokoa muda na gharama za usafiri. Baada ya kuenda dukani, ninaweza kuchagua bidhaa kulipa na kuzipokea nyumbani kwa urahisi. Kwa hivo, kununua kwa simu ni suluhisho rahisi. Salama na linalo nifaa sana.

Napenda kusoma vitabu vinavyo husiana na hadithi za maisha, falsafa na maendeleo binafsi. Vitabu hizi hunisaidia kuelewa tabia za binadamu, kujifunza kwa uzoefu wa wengine na kunipa mtazamo mpya wa maisha. Napenda hasaa hadithi zinazo elezea changamoto na jinsi wahusika wanavyo pitia na kushinda matatizo yao. Pia napenda pia vitabu vya elimu na sayansi kwa sababu vina nipa marifa mapya kuhusu dunia na teknolojia. kusoma vitabu hivi kuna saidia kukuza akili na kuelewa mambo kwa kina zaidi kuliko habari fupi fupi. Hii hunifanya niwe na uwezo wa kujibu maswali na kuendeleza ufahamu wangu wa kila siku. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda vitabu vya burudani kama riwaya za kusisimua au za kuchekesha. Hivi vina nifuraisha hunisaidia kupumzika baada ya shuguli nzito na hunipa hisia ya furaha na msisimuko. Kwa hivo, aina ya vitabu vinavyovutiwa navyo ni mchanganiko wa elimu, hadithi za maisha na burudani.

Kutoka dirishani mwangu, napenda kuangalia mandhari ya majengo ya jirani na miti iliyopo karibu. Kuona miti ikitetemeka kidogo kwa upepo na wanyama wadogo wakitembea, hunifanya nijisikie karibu na asili. Hata ikiwa niko mjini, mandhari haya hunipa utulivu na nafasi ya kutafakari mawazo yangu bila kelele nyinge. Pia napenda kuona anga wakati ya alfajiri au machweo pale jua linapochomoza na kuzama. Rangi za anga na muanga unaoangazia majengo hunifanya mandhari kuwa ya kuvutia sana. Hii hunifanya siku zianze kwa furaha na kumalizia kwa utulivu. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kutazama shughuli za watu nchini, kama watoto wakicheza, magari ya kipita, au wanyama wakipita. Kuona haya unisaidia kuelewa maisha yanavyo endelea kila siku na kunipa hisia ya kushirikiana na mazingira yangu. Mandhari kutoka dirishani mwangu ni chanzo cha utulivu na kufurahia maisha ya kila siku.

Ndiyo, ninafahamu baadhi ya majirani wangu. Hasaa wale ninao kutana nao mara kwa mara kwenye shugli za kila siku. Tunapo gumziana kidogo kuhusu mambo ya kawaida kushirikiana msaada pale panapo itajika na kushirikiana katika matukiu ya kijamii. Kufahamu majirani kuna nifanya nijisikie salama na kuwa seemu ya jamii ya karibu. Pili mara nyingine napenda kushirikiana nao kwenye shere za kijamii kama arambe au likizo ambapo kila mtu uchangia kwa namna fulani. Shirikisho hili linasaidia kuimarisha urafiki na mshikamano wa kijami kati ya majirani. Ni furaa kuona majirani wakisaidiana na kushirikiana kwa amani na heshima. Zaidi ya hayo kufahamu majirani, unifanya maisha yangu ya kila siku yawe raisi, kwani tunaweza kushirikiana kwenye mapo madogo kama usalama, matukio, au hata msaada wa dharura. Hii ni seemu muhimu ya kuunda jamii yenye mshikamano na furaa.

Mazingira ya kazi hubakia kuwa mazuri pale panapokuwa na heshima na ushirikiano mzuri kati ya wafanyakazi na uongozi. Wafanyikazi wanapoheshimiana, kushirikiana na kusaidiana. Inasaidia kuunda hali ya amani na utulivu kazini. Mazingira kama haya huchangia, motisha, kuwa rahisisha mawasiliano na kuongeza tija katika kazi ya kila siku. Pili, ni muhimu pia kuwa na uwazi wa mfumo mzuri wa kazi. Wafanyikazi wanapokuwa na taarifa ya uwazi kuhusu majikumu, matarajio na malengwa ya kampuni. Wanajisikia kushirikishwa na kuthaminiwa. Hii huchangia kuongeza uhuru wa ubunifu na kurahisisha kupanga ratiba ya kazi bila hofu au mchanganyiko. Zaidi ya hayo mazingira ya kazi mazuri hutoa usaidizi wa kifedha na kitaaluma wa mafunzo vianzo vya elimu na nafasi za maendeleo. Pia ni muhimu kuwa na vifaa vinavyofaa, usalama na mwanga mzuri wakutosha. Hiu hufanya wafanyikazi, wajisikie vizuri, wenye furaha na wenye motisha ya kufanya kazi kwa bidii na ufanisi.

Kwanza napanga muda wangu mapema ili nijue ni mada zipi zita zungumziwa kwenye mkutano. Hii inahusisha kusoma nyaraka kuandaa hoja zangu na kuhakikisha ninaelewa malengo ya mkutano. Kwa kufanya hivo ninahakikisha kwamba niko tayari kushiriki kikamilifu na kutoa mchango wangu kwa ufasaha. Pili napanga vifaa vyangu vya umuhimu kama daftari, kalamu, kompyuta au maelezo ya kitaaluma. Hii husaidia kuhakikisha kuwa sina msongo wa mawazo au kuchelewa kupata kile ninachohitajika wakati wa mkutano. Kupanga mapema hunifanya nijisikie mwenye amani na utulivu kabla ya kuanza. Zaidi ya hayo, napanga mawazo yangu ya kiakili na kisia. Hii inajumuisha kujipanga kihisia kuwa na mtazamo chanya na kujianda kushirikiana kwa heshima na mwenzangu. Kwa hivo, kujiandaa kwa mkutano kunahusisha mchanganyiko na maandalizi ya kitaaluma vifaa na mtazamo mzuri.

Ndiyo na penda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiria kwa mpangilio na kutumia akili kwa kina. Hesabu hunifundisha subira, umakini na namna ya kutatua matatizo hatua kwa hatua. Kila ninapopata jibu sahihi baada ya kufikiri kwa muda, hupata furaha na kuridhika binafsi. Pia naweza kusema napenda hesabu kwa sababu zina tumika sana kwa maisha ya kila siku. Kuanzia kupanga bajeti, kuhesabu muda, hadi kufanya maamuzi ya kazi. Hesabu huni rahisishia mambo mengi, hunifanya niwe makini zaidi na nifikirie mantiki ya kuchukua hatua. Hata hivo, kuna nyakati ambapo hesabu huwa changamoto, hasa zinapokuwa ngumu, lakini changamoto hizo hunifanya nijifunze zaidi na kuimarisha uwezo wangu. Kwa jumla, napenda hesabu kwa sababu zinajenga akili na hunisaidia kuwa mtu anayependa suluisho badala ya kukata tamaa.

Mimi huwasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa njia ya heshima na uwazi. Tunapanga mikutano, midogo au kuzugumza uso kwa uso. Ili kuhakikisha kila mmoja ameelewa majukumu yake na changamoto zinazojitokeza. Mawasiliano haya hufanya kazi iende kwa urahisi na kuimarisha mshikamano wa timu. Pili pia tunatumia teknolojia ya mawasiliano kama barua pepe, ujumbe wa haraka au programu za mazungumzo ya kikazi. Hii inarahisisha kushirikiana kwa haraka na kutoa taarifa muhimu bila kuchelewa. Teknolojia hii kufanya iwe rahisi kufatilia maendeleo ya kazi na kushirikiana bila kizuizi cha muda au nafasi. Zaidi ya hayo napenda kushirikiana na wenzangu kwa njia ya ushauri na msaada. Tukishirikiana mawazo, kushirikiana kwenye maamuzi na kusaidiana pale panapohitajika. Tunajenga mazingira mazuri ya kazi, kuongeza tija na kuhakikisha kila mmoja ana urahisi, kuamimiwa. Hii ni muhimu sana katika kuimarisha uhusiano mzuri kazini.

Nina jitahidi kupunguza taka. Ninazo zitengeneza kwa kutumia njia za kuepuka bidhaa. Zisizo itajika na kutilia mikazo upya ya kuchanganya taka. Kwa mfano napendelea kutumia mifuko ya marudio kutunza chupa cha maji na za plastiki na kuakikisha karatasi zinatumika kwa uwangalifu. Hiu usaidia kupunguza uchafu wa mazingira na kuifadhi rasili mali asili.